Napokea maoni kwa kufungua moyo wangu ni muhimu kuelewa mtazamo wa mwenzako na kujifunza kutoka kwake kama maoni ni mazuri yanafurahisha na kusaidia na kuboresha. Kama ni mabaya najaribu kuyaona kama fursa ya kujifunza na kukoroga.

Kuna mfereji mingi ya tv inayofuatwa nchini Kenya. Lakini mifereji mingi nchini Kenya na uchaguzi wa hiyo mfereji unategemea maslahi ya mtu binafsi. KBC Channel One ni mfereji wa kitaifa wa Kenya ambao unatangaza habari, burudani na vipindi vya elimu. Mifereji wa pili ni wa kimataifa ni mifereji ya kimataifa inayotangaza habari na vipindi vya burudani.

Mimi napendelea suruali. Lakini kwa kawaida watu wanapendelea kuchagua kulingana na jinsia umbo na pia mtindo wao. Kuna wale wanapendelea suruali kwa sababu ya urahisi na wengine wanapendelea sketi kwa sababu ya jinsia na mwonekano mzuri.

Mafanikio ya kibinafsi kazini yanaweza kuwa tofauti kwa kila mtu lakini kwangu nayadhamini haya kumaliza mradi kwa mafanikio, kupokea sifa au tuzo kwa kazi nzuri, kusaidia wengine kufikia malengo yao, kujifunza ujuzi mpya na kukuwa kimaendeleo.

Napenda kupika. Watu wengi pia wanapenda kupika. Lakini kwangu napenda kupika kwa sababu hizi. Napenda chakuka kitamu ni njia ya kujieleza na kuwa creative pia napenda kushirikiana na familia au marafiki tukipika pamoja.

Utaratibu wa jioni ni muhimu kupumzisha akili na mwili. Nafanya mambo haya, kupumzika na kutazama TV kusoma kitabu na kusikiliza muziki, kufanya mazoezi mepesi na kutembea, kupika chakula cha jioni na kushirikiana na familia na pia kujiandaa kulala.

Mambo ya dini yanaweza kuwa na maana kubwa kwa watu wengi, lakini kwangu siku za ibada kama Jumapili huwa zina. Leta furaha pia ni za maana kwangu. Maombi, kwa sababu ya muunganiko na imani husaidia wengine kwa upendo kama sehemu ya imani. Kusoma maandiko ya dini kwa ajili ya hekima na mwongozo.

Kushambulia tatizo kazini inahitaji mambo kadhaa kama kuelewa tatizo na kuchunguza sababu zake, kufikiria suluhu na kuchagua bora zaidi, kufanya kazi na wengine na kushirikiana, ndiposa kuweza kupata suluhisho linalofaa kwa kila mtu, pia kutumia mbinu za kutatua matatizo kama vila SWOT analysis.

Ningependa kujifunza lugha nyingi sana lakini sana sana ningependa kujifunza Kifaransa kwa sababu ya utamaduni na chakula chao. Ningependa pia kujifunza Kichina kwa sababu ya biashara na utamaduni wao na pia Kihispania kwa sababu ya muziki na densi zao.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa vile zina msisimko na zinaweka hisia, zina mafunzo na zinaonyesha maadili, zina ubunifu na zinaonyesha fikra za kipekee. Na pia zinaleta msisimko mtu anapozisikiza zile hadithi.

Bado, lakini ningetamani kusafiri kwa ndege kwa sababu ni haraka na inafanya mtu aweze kufika mahali popote duniani kwa muda mfupi ni raha na inampa mtu uzoefu mpya, inaonyesha maeneo mapya na inafanya mtu kujifunza kuhusu tamaduni tofauti.

Nilikuwa nalipenda somo la dini, kwa vile lina muongozo wa maisha na kutoa maelekeza ya kimaadili, inaongeza imani na kuleta faraja na tumaini, inaunganisha watu na kukuza umoja na upendo, inaelimisha kuhusu maadili na kukuza tabia njema, inaleta mtu kujua kusudi na maisha, kuwa na maisha ya amani na furaha na kujenga mahusiano, mazuri na wengine.

Huwa nasasisha vifaa yangu mara mbili kwa mwaka baada ya miezi sita kwa vifaa vya simu na baada ya mwaka mmoja hadi miwili kwa kifaa cha kompyuta hili huzisaidia kuweka usalama na kulinda data zao pia kuhueta vipengele vipya na kuboresha utendaji na pia kuepuka makafaa.

Huwa nakunywa lita mbili za maji kwa siku lakini hili linalingana na mahitaji ya mwili na pia mazingira faida zake huwa ni kama kuweka mwili na ngozi kuwa na afya pia inaongeza nishaati na kufanya uwe na umaakini inaondoa sumu mwilini.

Huwa napenda shirika ambalo huwa tunafanyia kazi kwa sababu kadhaa sababu hizo ni kama wafanyi kazi wanapenda na kujisikia kuridhika. Huwa tunapata fursa ya kukuza ujuzi na maendeleo ya kazi. Huwa tunafanya kazi na watu wazuri na kuwa na marafiki. Huwa tunapata malipo mazuri na faida nyingi.

Ndiyo, kwa vile kununua vitu na simu kuna sababu kadhaa, ni rahisi. Unaweza kununua kutoka popote na wakati wowote. Una chaguo nyingi, unaweza kuchagua kutoka kwa maduka mengi na bidhaa nyingi. Bei pia zinakuwa nafuu na kwa vile unapata punguzo mitandaoni.

Huwa napenda chakula aina ya chapati na nyama kwa vile ni chakula kizuri. Pia ni laini na nyama ina ladha na ni tamu. Ni chakula cha kawaida katika nchi nyingi za Afrika mashariki ikuwa ni pamoja na humu nchini kwetu. Napenda chapati na nyama ya aina ya kukaranga na pia naila na kachumbari na mboga.